Kitendo ambacho nimewahi fanya ni kukulisha wale watoto ambao huwa wako barabarani ambao hawana wazazi. Kwa kuwa hawa watoto hawana vyakula vya kukula kila siku, nimewahi pika chakula nyumbani, kisha nikawapelekea ili, hao pia wapate mlo cha kukula chao cha kila siku.